Kwa mtazamo wa mchezo mzuri na historia huwa nafuatilia klabu ya Barcelona. Kwa sababu ya falsafa yao ya uchezaji tikitaka na kukuza vipaji kama vile mesi xavi na kadhalika.

Hivi ndivyo ninavyoshiriki katika jamii yangu. Moja kutoa taarifa na elimu. Yani kusaidia watu kujifunza kufanya maumuzi bora pili. Kushauri na kutia moyo. Iwe ni masomo kazi au changamoto za maisha. Tatu. Kusaidia kutatua matatizo. Kutoka maswali madogo hadi kupanga miradi ya kuboresha kazi. Nne kukuza mazungumuzo yenye eshima. Yani kusaidia watu kuelewana na kushirikiana vyema. Tano kusaidia ubunifu. Yani mawazo mapya maandishi na mipango ya kijamii.

Ndiyo nimewai kutembea ziwa la viktoria na mito kadhaa. Kutembea huko, huwa kwanza kuna nituliza mawaza. Pili kuna nipa hewa safi. Tatu kuna nipa muda wa kutafakari maisha. Huwa naanza asubui mapema. Kusikiliza sauti ya maji na ndege. Hali iyo, huwa inanituliza sana.

Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni mbio za riadha. Kwa sababu moja ni msingi wa michezo yote yani kukimbia kuruka na kurusha. Mbili mbio za mita mia moja sekunde chache lakini msisimiko mkubwa. Tatu hadithi za wanariadha kama vile Usain Bolt Zinanitia moyo yani nidhamu kasi na kujiamini. Nne inawakilisha ushindano wa haki mtu dhidi ya muda wake mwenyewe. Ninapenda mbio za marathoni kwa sababu zinaonyesha uvumilivu na nguvu ya akili.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kwa njia ya kiditali. Kwa mfano, moja, kutambua sauti. Yani, kuelewa maneno yanapo zungumuzwa. Pili, kuzalisha sauti. Yani, maandishi kubadilisha kwa sauti. Tatu, kusaidia mawasiliano. Kama, wasaidizi wa sauti, kujifunza luga au kujifunza luga. Zawad.

Hivi ndivyo mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwanza mawasiliana ya wazi na ya njia ya moja kwa moja ili kuepuka kubishana na kuwacha mambo yasieleweka pili kusikiliza kwanza kuzungumza baadaye yani kuelewa hisia na mawazo ya wenzangu tatu kutoa maoni kwa heshima hata nikikosa iwe njia ya kujenga siyo kudhalilisha nne kushirikiana katika maamuzi. Yani kuhakikisha kila mmoja ana hisia na umiliki wa kazi tano kutumia njia mbalimbali kama vile simu barua pepe au mazungumzo ya uso kwa uso. Sita kuonyesha shukurani na kuthamini kazi.

Mimi hupiga picha mara chache lakini kwa umakini. Hizi ndizo sababu mimi hupiga picha. Moja kuhifadhi kumbukumbu muhimu kama vile familia marafiki au tukio maalum pili kuchora msukumo au ubunifu kama vile mandhari mazuri ziwa miji au kazi ya sanaa tatu kujifunza kuboresha, mimi hupiga picha za kitaalamu. Au za hobi.

Hivi ndivyo ninavyo shugulikia udhaifu wangu kazini. Kwanza kujitambua yani kukubali maeneo ninayo itaji kuboresha bila kujilaumu. Pili, kuomba mrejishi. Kutoka kwa wenzangu au simamizi ili kujifunza zaidi. Tato, kujifunza na kujinawa. Mafunzo ya kusoma au kufanya mazoezi ya vitendo. Ne, kushirikiana na wenzangu. Yani kuomba msaada pale ambapo. Wenzangu wananguvu zaidi. Tano, kueka malengo madego ya kuboresha. Hatua kwa hatua si maramoja. Sita, kugeuza udhaifu kuwasomo. Yani kila kosa liwe nafasi ya kujifunza.

Huwa nafanya kwa mpangilio na nidhamu. Kwa mfano moja kuweka mipaka ya muda. Yani, kazi ni saa fulani maisha ya kibinafsi ni baada ya hapo. Pili kufanya ratiba yani kupanga kazi na shughuli binafsi kwa utaratibu kuondowa mchanganyiko. Tatu kufanya mazoezi kwa ufanisi nne kuhakikisha mapumziko yani, napumzika kufanya mazoezi au kufurahia hobi zaku ondoa stress. Tano, kuthamini muda na familiya na marafiki. Sita, kujithamini mara kwa mara.

Huwa napenda kufanya mambo rahisi lakini enyefuraha na marafiki zangu kwa mfano. Moja, kuka na kuzungumuza bila presha, yani kicheko na haditi. Mbili, kukula chakula pamoja au kujaribu chakula kipya. Tatu, kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Nne, kusikiliza mziki au kutazama mechi au filamu. Tano, kushirikiana mawazo kuhusu maisha kazi au ndoto.

Ndiyo napenda sana chakula kitamu huwa na kifurahia chakula kilichopikwa vizuri na chenye ladha ya asili mchanganyiko ya ladha na harufu nzuri vyakula vya jadi kama vile vilivyopikwa kwa upendo lakini pia ningejali afya chakula kitamu lakini chenye lishe bora.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuuliza maswali, kusikiliza hadithi za watu, na kuchangaya mifano halisi. Nikiona kitu mbaya kipya, napenda kukivunja vipande vipande, nikielewe kwanini na kinafanya aje kazi. Pia najifunza vizuri sana kupitia mazungumzo kama haya yetu. Kila swali lako, hunipa mtazamo mpya.

Ndio napenda sana kusoma gazeti hasa habari za elimu sayansi teknolojia na mambo ya kijamii hunisaidia kuelewa kinacho endelea duniani na mitazamo tofauti ya watu napenda kusoma gazeti kila asubuhi nikiwa na kikombe cha chai ninaweka akili yangu tayari kwa siku.

Ndiyo kabisa nafurahia kuona watu wa kifurahia mziki pamoja. Kuimba kwa sauti moja na ile nguvu ya live music ni ya kipekee sana. Napenda tamasha la mziki wa live. Labda bendi au mziki wa jadi unao changanya ala halizi. Kwa hivyo.

Napenda baridi ya wastani kuliko joto kali, baridi hunifanya nijisikie tulivu na nifikirie vizuri, hasa asubuhi au jioni, joto kali sana hunichosha haraka, lakini baridi ikizidi sana nayo sipendi, nafasi ya kati ndio bora zaidi.

Napenda kutazama michezo yenye ushindani na mbinu nzuri. Mpira wa miguu ndio namba moja. Una mbinu kasi na mshikamano wa timu. Bili riadha hasa mbio na kuruka. Tatu mpira ya kikapu. Haraka na mabadiliko ya gafla. Hata hivyo nikiona mashabiki wanafurahia na mchezo una mvuto naweza kutazama. Mchezo wa kushangaza nilio wahi uona ni mpira wa mguu ambao timu ilipoteza matumaini alafu ikarudi dakika za mwisho bao likaingia katika dakika chache hizo za mwisho mashabiki walishangilia wakapiga kelele. Napenda kutazama michezo mahali pa starehe na umakini sio kwa haraka au kelele nyingi. Nina hisi furaha na shangwe ninapotazama michezo pia presha kidogo wakati matokeo hayatoshi. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda sana 'popcorn'. Ni vitafunwa rahisi, lakini vinabamba hasa nikiwa natazama filamu au michezo. Napendelea 'popcorn' iliyotiwa chumvi kidogo au siagi kiasi, siyo tamu sana.

Hapa kuna baadhi ya njia ninazo sherekea. Mafanikio ya timu. Moja sherehe ndogo au hafla. Kuandaa chakula cha pamoja kahawa au chakula cha mchana cha timu. Inaweza kuwa njia nzuri ya kusherekea mafanikio. Inaleta nafasi ya kuungana na kusherekea pamoja. Pili tunashukuru kwa hadharani hii ni kutambua mafanikio ya timu mbele ya shirika au wenzetu. Lingine wengine huwa kunatoa motisha na kuongoza morali. Unaeza kutoa pongezi kila mwanachama wa timu. Tatu zawadi ndogo au keki za pongezi. Hii inaweza kuwa kitu ndogo lakini kinafanya watu kuhisi kuthaminiwa. Nne kutumia michezo au shuguli za kujenga timu baada ya kufanikisha mradi mkubwa. Kufanya shuguli za kufurahisha kama michezo, pikiniki au adventure. Tano, kushirikiana katika kumbu kumbu mafikioni. Yani kuandika mafikio kwenye bango la timu album au kwenye mtandao wa ndani, wa kampuni, kufanya mafanikio ya nao yaonekane na kukumbukwa kwa muda mrefu. Kuongeza muda wa kupumzika au likizo baadhi ya timu husherekea mafanikio kwa kuwa na off day au wakati maalum kupumzika pamoja kama tawabu.